Apana, sihishi mahali nilipo zaliwa. Kwa sasa naishi semu tofauti kwa sababu ya kazi na fursa za maisha. Kuhishi mbali na zilizo zaliwa kunipea uzoevu umpia, kunijenga uwezo wa kuzoea mazingira tofauti na kukutana na watu wa tamaduni mbali mbali.

Bahada ya siku ndefu napumzika kwa kujipa muda na utulivu na kujitunza, mara nyingi ufanya mambo kama kupumzika nyumbani kukaa mahali tulivu na kuachilia mawazo ya kazi, kusikiliza muziki hau radio hili kutuliza hakili, kutembea kidogo hau kufanya mazoezi mepesi ili kujundua uchovu wa mwili. Kutazama kipindi hau filamu fupi kwa burudani, kukunywa kinywaji cha moto kama chai ili kujisikia nafu u.

Napenda kuenda sinema marachache, hasa ninapo pata muda wakupumzika au pale panapotoka filamu nilio subiri. Siendi mara kwa mara, lakini ninapo kuenda ufuraiya uzoevu wa kuangalia filamu kwenye skrini kubwa na tsauti nzuri. Kwa ujumla uwenda sinema kulingana na muda na filamu zizifutia kama njia ya burudani na kupumzika.

Napendelea kunyoa ndevu kwa sababu hunifanya nijisikie nandifu mwepesi na mwenye mpangilio mzuri. Pia kunyoa hurahisisha mtunzo ya usafi wa kila siku. Hata hivyo, kuvaa ndevu pia kuna mvuto wake hasa pale zinapokuwa zinatunzwa vizuri. Kwa kifupi napendelea kunyoa lakini huchagua kilingana na mazingira na wakati.

Kwa kawaida, nalala masaa saba hadi nane kila siku. Kwani hii ni kiwango kinachopendekezwa kwa afya bora ya mwili na akili. Kulala vya kutosha, kunasaidia kupona uchovu, kuongeza umakini kazini na kudumisha afya ya akili na mwili. Wakati mwingine, nalala kidogo zaidi pale usiku zikiwa ndefu, lakini huwa hakika kupata usingizi wa kutosha mapema au baadae.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu najitahidi kujenga usiano nzuri kwa kijamii, kuwasalimia, kuzungumza nao mara kwa mara na kusaidiana pale inapo itajika. Kuwafahamu majirani uleta hamani, mshikamano na usalama na ufanya mazingira ya kuishi yawe rafiki na yenye ushirikiano nzuri.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa asa asubui au kabla ya kulala. Maziwa unipea nguvu virutubisho kama kaislamu na protini na unisaidia kuimarisha mifupa na hafya ya mwili. Wakati mwingine, uyanywa peke yake au nikichanganya na chai, kahawa au nafaka. Kwa kifupi, maziwa niseemu muimu ya lishe yangu ya kila siku.

Mimi ni mtu wakuwai. Napenda kupanga muda wangu mapema na kufika mahali kabla ya muda uliopangwa. Kuwai hunisaidia kupunguza presha, kuwa tayari kudi saikolojia na kuonyesha nidhamu na eshima kwa wengine. Uzingatia muda ni sehemu muhimu ya mtindo wangu na wamaisha na kazi.

Napiga picha mara chache lakini kwa makini. Hasa pale panapotokea tukio muhimu au nilipopata mandhari ya kuvutia. Mara nyingine napiga picha kila wiki au mwezi kulingana na wakati nafasi au nzuri wa mandhari au tukio. Kwa kifupi napiga picha pale inapoleta kumbukumbu furaha au ubunifu badala ya mara nyingi bila sababu.

Ndiyo, napenda kuogelea. Kuogelea unisaidia kufanya mazoezi ya mwili nzima kupumzisha akili na kupunguza masongo wa mawazo. Pia nishuguli ya burudani inayofuraisha asa nikiwa majini mahali penye utulivu kwa kifupi kuogelea ni njia nzuri ya kuweka hafi ya kufuraia na kujisikia huru.

Mara nyingi na cheza na marafiki au wanafamilia hasaa wakati wa mapumziko au wikendi. Kucheza pamoja unisaidia kuimarisha mausiano, kupunguza msongo wa mawazo na kufurahia muda wa pamoja. Wakati mwingine pia na cheza peke yangu asaa michezo midogo au michezo kwa ajili ya kupumzisha akili.

Timu bora katika marekani inaitwa Kansas City Blues RFC. Klabu lenye historia ndefu na mafanikio katika mashindano ya taifa kilabu iyo imevunja rekodi ndefu na kucheza mechi mingi ya kisasa nae.

Napenda sanaa ya aina ya kisasa na ya asili hasa zile zinaeza onyesha uzoevu wa binadamu mandhari na asili au hisia za kweli. Kwa mfano mchoro na kupaka rangi, hunisaide kujieleza na kuonyesha ubunifu wangu, mchoro wa asili mandhari na milima, bustani au wanyama hufanya nijisikie amani na kuhamasisha utulivu sanaa ya kisasa. Hunipa mtazamo mpya na changamoto ya kufikiri kwa njia ya kipekee. Napenda sana ambayo inanichanganya urembo, hisia na ubunifu na kutoa furaha na tahadhari ya mawazo.

Ndiyo, napenda kula popcorni asa wakati wakutazama filamu au kupumzika. Ni chakula chepesi chenye latha nzuri na kinafaa kwa burudani. Napendelea popcorni zisizo na mafuta mengi hauchumvi kupita kiasi. Ili zibaki zenye afya na latha ya asili.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa na mto, kutembelea maeneo hayo hunipea utulivu, hewasafi na furaa ya asili. Kando ya ziwa au mto, napenda kukaa kimia, kuangalia maji ya navyo tiririka, kupiga picha au kuzungumza na marafiki, ni eneo yanayo saidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari.